Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video. Ina niburudisha na kunisaidia kupumzika. Hasa nikitaka kuondoa mawazo au kujipa muda wangu mwenyewe. Pia napenda ile hali ya changamoto na ushindani kidogo. Lakini si kucheza kupita kiasi. Nafanya kwa mizani ili ibaki kuwa burudani tu.

Napendelea mwanga wa kati, unanifaya nijisikie huru na mtulivu. Ninaona vitu bila kuumiza macho, na unanisaidea kuzingatia kile ninachofanya. Mwanga mkali sana hunichosha, na giza kupita kiasi hunifanya nikose utulivu. Hivyo, mwanga wa kati ndio unaonifaa zaidi.

Zoeya nzuri niliojenga ni kupanga muda wangu kila siku. Kwa kuanza na hii tabia, nimeweza kushughulikia kazi zangu kwa utulivu na kwa ubora. Bila kuhisi shinikizo, inanisaidia kuanza siku kwa mpangilio mzuri, kujua ni kipi cha kufanya kwanza, na kumalizia kila jambo kwa wakati wake. Pia, zoeya hili linanisaidia kupata mda wa kupumzika, kujitunza na kushugulikana na mambo binafsi bila kuharakisha au kusahau. Kwa kweli, zoeya ili limekua msingi wa nidhamu yangu na kunisaidia kuwa na mtazamo wa udhabiti. Kazi nzuri na hisia za furaha na amani ya moyo.

Ndiyo, nimewai kununua tikiti za tukio. Mara nyingi, napenda kufanya hivyo pale kuna sherehe, tamasha, au hafla ya burudani. Kwani inanipa nafasi ya kufraia jambo msalumu na marafiki au familia. Pia, kununua tikiti kunanifanya nijisikie tayari kushiriki kikamilifu na tukio, badala ya kuangalia kutoka mbali.

Ndio, nimewahi kwenda maonyesho ya sanaa. Na mara nyingi, napenda kufanya hivyo kwa sababu inanipa nafasi ya kuona ubunifu wa watu wengine. Kuelewa maoni yao na kupata msukumo. Maonyesho ya sanaa hunisaidia kupumzisha akili. Kuzingatia uzuri na undani wa maisha. Na mara nyingine, kunafanya niongeze ubunifu katika mambo ninayofanya. Pia, ni furusa nzuri ya kujifunza, kuungana na watu wenye vipaji sawa. Kusuhudia hadithi au hisia zilizowekwa kwenye kazi za sanaa.

Napendelea hali ya baridi kuliko joto. Baridi inanipa hisia ya utulivu na kunisedia kushugulikia mambo kwa uraisi. Napenda kufa mavazi yenye tabia kukiga baridi kidogo. Kunywa kitu cha moto na kustaree nikiwa na hewa safi. Hali ya baridi pia unanifaya nijisikie hai. Machozi hayachangiwi kwa jasho na napata nafasi ya kufikiria kwa utulivu. Joto nyingi mara nyingine hunikandamiza. Unifanya ni hisi uchovu haraka na mara nyingine siraisi kufanya kazi au kutafakari.

Kwa sasa, sina mnyama wa kufugwa, lakini ningependa sana kufuga mbwa. Ningependa mbwa kwa sababu ni mwaminifu, mlinzi na rafiki wa karibu wa binadamu. Ningefurahia kumtunza, kumpeleka kutembea na kutumia muda na baada ya siku ndefu.

Ndiyo, napenda kuimba hata kama si kwa sauti kamilifu. Kuimba kunanifaya nijisike huru, kunapunguza mawazo na kunanipa furaha ya ndani. Mara nyingi, naimba nikiwa peke yangu au katika hali ya kawaida, si kwa ajili ya kuonyesha, bali kwa ajili ya kujifuraisha na kuachia hisia.

Kila asubui ninapuamuka, napanga muda wangu kwa utulivu. Kwanza, napumzika kidogo, kuchukua pumzi na kujianda kisaikolojia kwa siku. Kisha, napenda kufanya bathi ya mambo rahisi kama kukunya kikombe cha chai au kahawa. Kuangalia mpangilio wa siku na kupanga majukumu muhimu. Pia, mara nyingine napenda kufanya mazoezi, madogo au kutafakari kidogo. Ili kwanza siku nikiwa na akili safi na hisiya nzuri. Kwa kweli, kila asubui ni nafasi ya kujipanga kila kitu na kujiweka tayari kwa changa moto za siku.

Mandhari nzuri niliiona ni pale nikiwa pwani wakati wa jua la machweo. Maji ya buluu yakiangaza kwa rangi ya dhahabu. Upepo ukiwapita nywele na sauti ya mawimbi ikitulia. Nilihisi amani ya kweli na furaha ya ndani. Kama kila kitu kilikuwa sawa na ulimwengu. Pia, nimeona mandhari nzuri kwenye milima. Ukiwa juu ya kilele na kuona mawingu yakiviringisha bonde au katika bustani yenye maua yenye rangi tofauti. Ambapo kila kitu kilikuwa kimepangwa na kwa utilivu na uzuri wa asili. Mandhari hizi hufanya moyo wangu upumzike na kunipa hisia ya kushukuru kwa uzuri wa dunia.

Ndiyo, naifadhi vitu vya dhamana kwa sababu vinanipa hisia ya kumbukumbu, usalama au furaha. Kwa mfano, inaweza kuwa zaidi ya kutoka kwa mtu muhimu, picha au hata kitu kidogo kinachoni kumbusha wakati malumu. Naifadhi kwa makini, si kwa sababu nigali kifedha tu, bali kwa sababu vina thamana ya kihisia na vina nifanya nijisike nipo na historia yangu, watu wangu na kumbukumbu nzuri.

Mchezo ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni riadha. Hasa mbio za masafa, mafupi kama miaa mita, mia na miambili. Napenda mchezo kuu kwa sababu unaonyesha unguvu, kasi na nithamu ya juu kwa muda mfupi sana. Kila mshindani ana sekunde chache tu kuonyesha mazoezi ya miaka mingi. Jambo linalonivutia sana. Pia, napenda kuona jinsi wanariadha wanavyoweka historia, kuvunja rekodi na kuwakilisha nchi zao kwa moyo wote. Riadha inanipa msisimko mkubwa na heshima kwa juhudi za binadamu.

Kitabu ni nacho kipenda zaidi ni kile kinachonipa msukumo na kunifundisha kitu kipya. Napenda kitabu ambacho kinaweza kunichukua ndani ya hadithi, kunifundisha maisha na kunisaidia kufikiri na kina kuhusu dunia na watu. Kwa mfano, vitabu vya hadithi za ubunifu au vya kujifunza kwa kina vyanifanya nijisikie furaha na wakati mwingine huibua hisia za kushangaa na kukufurahisha. Kitabu kizuri kwangu si tu kihusu maneno, bali ni kuhusu hisia na maarifa ninayopata kutoka ndani yake.

Ndio, napenda mvua. Inanipa utulivu na hisia ya upya. Sauti ya mvua ikinyesha, hunisidia kupumzika na hewa yake hunifanya nijisikie safi kiakili. Ingawa, wakati mwingine inaweza kuwa na usumbufu, kwa ujumla mvua inanipa amani na muda wa kutafakari.

Kila ninapokamilisha kazi kwa wakati, napanga awali mpangilio wa kazi zangu, naanza na kazi muhimu zaidi, hugawa kazi kubwa kuwa ndogondogo, na kuzingatia kila hatua bila kuahirisha. Pia, niajiri nidhamu yangu, kuepuka vikwazo vinavyoweza kunipotosha, na kuchukua mapumziko madogo pale inapohitajika, ili akili yangu ibaki makini. Kila hatua ninayokamilisha hunipa motisha na furaha ya ndani kwa sababu najua jitihada zangu haziko bure na kila kitu kipo chini ya uthabiti wangu.

Napenda kuchora kwa sababu ni njia ya kujieleza binafsi na kuachia hisiya zangu. Yanifanya nijisikie huru na mtulivu. Na wakati mwingine, huningiza kabisa kwenye dunia yangu binafsi, mbali na msongamano wa kila siku. Kupitia kuchora, ninaweza kuunda vitu ambavo vinafafanua mawazo ya yangu, hisiya zangu au hata ndoto zangu. Pia kuchora hunifundisha subira na umakini. Kwa sababu kila mstari na kila rangi huwitaji muda na fikra. Kwa kweli, si tuburudani, bali nisehimu ya jinsi ni naviojijenga na kuendeleza ubunifu wangu kila siku.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa katika vituo vya burudani kwa sababu vinanipa furaha na msisimko wa kipekee. Vituo hivi vinaweza kuwa sehemu za michezo, bustani za sherehe au maeneo yenye burudani kama bowling, sinema au mbuga za maji. Kila kituo cha burudani kinanipa fursa ya kucheza, kucheka na kushirikiana na marafiki na familia kwa njia ya kipekee.

Mimi huwakaribisha wafanyakazi wapya kwa upole na kwa furaha. Kwanza nawapa tabasamu na salamu za dhati ili wahisi wanakaribishwa. Kisha, ninaanza kuzungumza nao kidogo. Kuuliza maswali ya kirafiki na kuonyesha sehemu muhimu za ofisi au kazi. Pia, najitahidi kuwa kiongozi muhimu au rafiki wa karibu. Kuonyesha jinsi ya kushirikiana na timu na kuwasaidia pale wanapohitaji msaada. Kwa njia hii, wafanya kazi wapya hufurahia mazingira mapya. Wanapewa motisha na wanahisi wanajumuishwa kikamilifu kwenye timu.

Kompyuta inanisaidia kusoma, kujifunza mambo mapia na kuendelea na miradi yangu ya kibinafsi au ya kikazi. Kwa mawasiliano, ninatumia kutuma barua pepe, kuzungumza na wenzangu na kushirikiana kwenye miradi ya mtandaoni. Zaidi ya hayo, kompyuta ufanya kila kitu kiwe rahisi na haraka na kunipa nafasi ya kufanya kazi kwa ufawanisi zaidi.

Njia ni nazo tumia kupumzika ni mbali mbali, kulingana na siku na hali yangu. Mara nyingi napenda kusoma kitabu, kusikiza muziki au kutazama filamu nzuri ili akili yangu ipumzike. Wakati mwingine, napenda kutembea nje kuzunguka bustani au maeneo tulio na hewa safi. Kwa ni hiyo kunifaya ni jisike mtulivu na kuondea wa mawazo wa msongo. Pia, mara nyingine napenda kuandika au kuchora. Jambu linalo niletia furaha na utulivu wandani.

Kila siku ninatumia zana mbalimbali za dijiti ambazo zinanisaidia kufanya kazi na kushughulikia na maisha ya kila siku. Mfano napenda kutumia kompyuta kwa kazi kupanga ratiba na kuwasiliana na wenzangu. Pia napenda kutumia simu kwa barua pepe ujumbe mfupi na mitandao ya kijami ili kushirikiana na marafiki na familia.

Uhusiano wangu na wazee wangu ni wa heshima, upendo na mshikamano. Ninajitahidi kuwasikiliza, kuzungumza nao kwa adabu na kuzingatia mawazo yao kwani wenye hekima wanapitia maisha mingi na wanaweza kunifundisha mafunzo muhimu. Pia, ninaojali mahitaji yao ya kila siku, kama vile chakula, afia na raha ya familia. Kwani ni wajibu wangu wakifamilia na ni ishara ya upendo na shukrani kwa jinsi walivoniinua.

Hali ya hewa ya katikati ndio ninayoipenda. Kwa sababu joto lake ni la wastani lisilo kali wala la baridi sana. Upepo wake ni mwanana unaofanya hewa kuwa safi na ya kupendeza. Na mvua ikiwa ipo huwa nyepesi ikitoa unyevu unao hiitajika bila kuharibu shughuli za kila siku. Hali ambayo inafanya kuishi kufanya kazi au kufurahia mazingira ya nje kuwa rahisi na yenye furaha.

Harufu ninayoipenda ni ile ya asili ya kutia raha. Kama vile, harufu ya maua safi, mvua mpya ikinyesha kwenye udongo au jua linapochomoza asubui na hewa huwa safi. Harufu hizi hutoa hisia ya utulivu na furaha. Zinanirudisha kwenye kumbukumbu nzuri. Na zinaleta amani ya akili. Pia napenda harufu ya chakula kilicho andaliwa kwa upendo. Kama mkate mpya kutoka tanuri au chai safi yenye manukato. Kwani, inanihusisha hisia ya faraja, ushirikiano na kifamilia na raha ya ndani.

Ninapenda kuamka na jua mapema asubuhi, kwani hewa ni safi, kuna utulivu, na mwanga wa asubuhi unatoa nguvu na ari ya kuanza shughuli za siku. Kuamka mapema pia kunanisaidia kupanga vizuri muda wangu wa kufanya kazi au mazoezi, na kufurahia asili au utulivu wa familia kabla ya shughuli nyingi kuanza. Hata hivyo, kulala mapema pia ni muhimu kwa afya na usingizi wa kutosha. Hivyo, huwa nazingatia kupumzika vya kutosha ili kuwa na nguvu za kuendelea na siku.

Mchezo nigependa kujaribu ni badminton kwa sababu ni mchezo unaochanganya mbinu, haraka ya msukumo na akili pamoja na nguvu za mwili. Badminton inahitaji kushirikiana na mpinzani au timu, kupiga shuttle lock, juu ya neti na kuhakikisha hawarudishi jambo linaloongeza umakini na mbinu. Pia, ni mchezo wa burudani unaifurahisha, huimarisha misuli, moyo na stamina na unaoweza kuchezwa ndani na au inje. Hivyo, ni njia nzuri ya kufurahia wakati na marafiki au familia huku ukiendelea kuwa na afya nzuri.

Mimi huosha na kulea nywele zangu mara kadhaa kwa wiki ili ziwe safi. Laini na zenye afya. Pia hutumia krimu au mafuta maalumu ili kudumisha unyevu na kuzuia nywele kuharibika. Hasa kwenye ncha, kuosha na kulea nywele zangu, kuna nifanya nijisikie vizuri, kujiamini na kudumisha urembo wasili wa nywele zangu.

Keki ninayoipenda ni keki ya jibini kwa sababu ni tamu lakini laini. Yenye cream yenye latha nzuri na kila kipande kinanipa furaha kidogo kila nikikula. Pia napenda keki inavyo tengenezwa kwa utaratibu nzuri na viungo safi na mara nyingi kushirikiana na familia au marafiki kunafanya furaha hiyo kuwa kubwa zaidi.

Ninaposhugulikia wateja nashirikiana nao kwa heshima na adabwa. Nikisikiliza mahitaji yao kwa makini ili kuelewa tatizo na ombi lao. Ninajitahidi kutuoa maelezo wazi na ya kirafiki. Kuhakikisha wanarithika na huduma ninayowapa. Na kushugulikia malalamiko kwa uvumilivu na haraka iwezekanavyo.

Ndiyo, napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye afya na kinachotoa virutubisho muhimu kama proteini, omega tatu na madini muhimu kwa mwili. Samaki pia ni kitamu na kuna aina nyingi zinazoweza kupikwa kwa mbinu tofauti. Kama kuoka, kukaanga na kupika kwa mvuke. Jambo linalofanya kula samaki kuwa burudani na furaha. Kula samaki kunasaidia kuwa na nguvu, kuimarisha afya ya moyo na akili. Na mara nyingi, ni sehemu nzuri ya kushirikiana chakula na familia au marafiki.

Hekima niliojifunza maishani ni kwamba kila jambo linahitaji subira, uvimilivu na maamuzi makini. Nimejifunza umuhimu wa kushirikia na wengine na heshima. Kudhamini uzoefu wawaze na kujifunza kutokana na makosa badala ya kuogopa kushindwa. Pia nimejifunza kwamba kila hatua inayofanywa kwa bidii, uadilfu na nidhamu huza matunda mazuri. Na kwamba furaha na mafanikio ya kweli hutokana na ustawi wa mtu binafsi na wafu. Wale walio walioko karibu nayo.

Ninapenda kufanya kazi pamoja na wengine kwa sababu kushirikiana kuna rahisisha majukumu kunaleta mawazo mapya na kunafundisha uvumilivu na ushirikiano. Pia kufanya kazi na wengine kunanifanya nijisikie sehemu ya timu na kunazalisha matokeo bora zaidi. Hata hivyo pia napenda wakati mwingine kufanya kazi pekeyangu. Kwani kuna nipa nafasi ya kuzingatia kwa makini kupanga mawazo yangu na kufanya kazi kwa kasi yangu mwenyewe bila usumbufu. Kwa hivo napendelea mchanganyiko wa pekee yangu na kushirikiana na wengine kulingana na aina ya kazi.

Kitu kenye nachokipenda kuhusu mtaa wangu ni manthari yake. Kwa sababu, manthari nzuri hunipa hisia utulivu, furaha la kunifanya nijisike vizuri. Napokuwa nyumbani au nikitembea mitaani. Pia, unifanya niwe na hamu ya kushirikisha marafiki na familia kwenye mazingira mazuri ninayo yapendekeza macho na moyo.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na kunifanya nifikirie ukubwa na uzuri wa ulimwengu. Kuangalia nyota usiku, hunisaidia kupumzika, kutafakari na kunipa amani ya moyo. Hasaa ninapokuwa mbali na kelele za kila siku.

Ndiyo, napenda kugawanya taka zangu kwa sababu ni njia nzuri ya kulinda mazingira na kuhakikisha kwamba vitu vinavyoweza kutumika tena, vinapangwa vizuri. Ninaweka taka zinazoweza kuchakatwa, taka za kikabuni, na taka zisizoweza kutumika katika sehemu tofauti, ili kurahaisisha usafishaji na kupunguza uchafuzi wa mazingira. Pia kugawanya taka kunanisaidia kuwa makini na kutumia rasilimali kwa uangalifu na kuongeza ufahamu na umuhimu wa mazingira.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni pamoja na muda mdogo wa kukamilisha majukumu, kufanya kazi na timu yenye mawazo tofauti au kushughulikia matatizo ya ghafla yasiyo tarajiwa. Pia mara nyingine, kuna changamoto za kuendana na teknolojia mpya au mabadiliko ya taratibu za kazi. Hata hivyo, changamoto hizi hunifundisha uvumilivu, kupanga kazi vizuri na kutafuta suluhisho kwa haraka na kwa busara. Jambo linaloongeza ujuzi wangu na ufanisi kazini.

Napenda kula nje ya nyumbani katika mikahawa, yenye manthari nzuri, usafi na huduma nzuri. Hii hunipa furaha ya kushiriki chakula na marafiki au familia. Kufurahia ladha mpya na wakati mwingine kupata nafasi ya kupumzika kutoka majukumu ya nyumbani. Pia, kula nje hunisaidia kugunduwa vyakula vipya. Kujifunza kuhusu tamaduni tofauti na kufanya kumbukumbu za furaha zikiwa za chakula kizuri.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni afya na yanatoa vurutubisho muhimu kama kalshiamu, proteni na vitamini. Kunywa maziwa kunanisaidia kuimarisha mifupa na meno. Kunipa nguvu na pia ni tamu. Hasa nikinywa baridi au badala ya chakula. Pia mara nyingine uchangia burudani na furaha. Hasa pale ninaposhirikiana kunywa maziwa na familia au marafiki.

Chakula ninachopenda kula jioni ni kile kilicho rahisi lakini chenye lishe. Kama wali, wali na maharagwe, mboga za majani, samaki au nyama yenye mlo ndogo. Napenda chakula hiki kwa sababu, hunipa nguvu, inanisaidia kushughulikia uchovu kwa wa siku na linanifanya nijisikie mzima na mwenye afya.

Mimi hufua nguo zangu mara kadhaa kwa wiki. Kulingana na idadi ya nguo ninazozitumia na aina ya shughuli ninazofanya. Kila mara, ninahakikisha nguo zinakuwa safi. Zimepangwa vizuri na zilizosafishwa kwa njia ilianyofaa ili kudumisha ubora na rangi yake. Kufua nguo mara kwa mara, kunanisaidia kuwa na nguo safi kila wakati, kujisikia vizuri na kudumisha usafi wa kibinafsi.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni pale niliposhugulika na changamoto na majukumu magumu. Uzoefu huu umenifundisha uvumilivu, nidhamu, kupanga muda vizuri, kushirikiana na wengine na kutafuta suluhisho kwa haraka na kwa busara. Pia umenifundisha umuhimu wa mawasiliano bora, kushirikiana na wenzangu, kudhamini kila fursa ya kujifunza na kukuza ujuzi wangu. Kwa kweli, kila changamoto kazini hufanya ni kuwe bora zaidi na kuimarisha uwezo wangu wa kufanya kazi kwa ufanisi.

Hapana, sina ndege wa kufugwa nyumbani, lakini ningependa kuwa nao siku za usoni. Ndege wa kufugwa, hunipafuraha, huzidisha uzuri wa nyumba na mara nyingine, husaidia kupumzika kwa kuona tabia zao za kipeke. Pia, kufuga ndege kuna hitaji utunzaji na uwajibikaji. Jambo linalo nifundisha ni thamu na uwajibikaji wa kila siku.

Kitendo cha wema ambacho nimewahikufanya ni kusaidia jirani au mtu anahitaji msaada. Kama kumsaidia kupeleka mzigo, kutoa chakula kwenye kwa mwenye njaa, au kumsaidia mtoto au mzee katika kazi zao. Kufanya kitendo hiki, kinanifanya nijiskie furaha, kurithika na kuthibitisha umuhimu wa kushirikiana na kusaidiana na wengine. Pia kunanifunza kuwa wema ndogo, uneza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu mwingine.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni pamoja na uaminifu. Adabu na kushirikisha wenzake maamuzi. Kiongozi mzuri pia, anapaswa kuwa na uwezo kusikiliza wengine, kuwa na maoni ya kutimiza malengo na kuwa motisha kwa timu yake. Aidha, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uvumilivu. Uwezo wa kushughulikia machangamoto kwa busara na kuonyesha mfano bora na wa nidhamu na maadili mema. Sifa hizi, husaidia kiongozi kuunda mazingira ya ushirikiano, heshima na tija, kwa wote wanaomzunguka.

Chakula cha kigeni nilichowai kujaribu ni pasta ya kiitaliano na niliifurahia sana ladha yake. Chakula hiki kilinipa fursa ya kugundua mtindo mpya wa kupika na ladha tofauti na yale niliyoyazoea. Pia kilinifaya nijisike furaha na kushirikiana nacho na familia yangu. Jambo liloongeza kumbu kumbu nzuri na uzoefu wa kipekee.